Tanzania kuna radio nyingi sana, ambazo zinasikilizwa sana. Lakini redio ambazo ni muhimu sana na watu wanapenda sana kuzisikiliza. Kuna radio ya Wasafi FM na Klaus FM. Hizi ni radio ambazo zinapendwa sana na watu wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vipindi vingi sana vya asubui. Mtu umeamka pale unakunywa chai, unapata chai lakini unamka asubui kwa kusikiliza taarifa tofauti tofauti kutoka wasafi FM na Klaus FM. Lakini asubui pia kuna kwepo na habari za michezo mambo ambayo yamejiri jana, jana yametokea nini katika michezo na burudani kwa hivyo ni vipindi ambavyo ni muhimu sana na watu wengi sana wanapenda kumusikiliza na watangazaji ambao wanapendwa sana, sana, sana. Hawuezi kumsahau mtu kama mila di ayo miongoni mwa watu ambao pia wana redio zao ambao wanaendesha vipindi vya asubuhi lakini bila kumsahau mima ali ambao ni msanii au ni mtangazaji wa kike ambaye anapendwa sana Tanzania. Kwa sababu ana sauti ya ushawishi, ana sauti ya kujiamini, ana uwezo wa kuongea mbele za watu bila kuogopa lakini pia ana sauti flani vya kuwa kuvuta watu kwa ajili ya kumsikiliza licha ya kuvuta watu wa kumsikiliza lakini ana mada ambazo zinawavutia watu wengi sana mada kama mada za kusuluhisha matatizo katika mahusiano, uchumi na vitu tofauti tofauti ni redio pendwa sana hasa za Wasafi FM ampapo pale tunapata burudani mfano kama asubuhi, kuna burudani ya muziki ambapo unaamka, kama una mawazo, hujiskii vizuri, ukifungua redio ya wasafi FM unakutana na burudani za wasanii mbalimbali, eh midahalo ya wasanii mbalimbali wa Tanzania kwaiyo ni muhimu sana na redio inatumika sana kama sehemu ya siku kwa sababu ni ni kitu ambacho unaeza kutwa na mawazo.